Naam, kwa vitendo, nimetenda vitendo vingi vya wema na nimeonelea niwape example moja. Nimewai kufanya kitendo cha wema kwa kusaidia mtu bila kutarajia malipo. Mfano, nimewai kumusaidia mwenzangu kazini, alikuwa anapata ugumu kuelewa kazi fulani kwa kutumia muda wangu wa ziada. Kumwelekeza hadi akaweza. Pia nimewai kumusikiliza na fikiria aliyekuwa na wakati mgumu kumpa moyo. Jambo lililo msaidia na kujisikia nafuu wema hauitaji kuwa mkubwa hata msaada mdogo kusikiliza au neno jema linaweza kubadilisha siku ya mtu nimefanya vitendo vingine vingi vya wema vya kuwatembelea watoto wa mayatima na kuwapa moyo kuwatembelea wagonjwa hospitalini na kuwapa moyo kweli, tenda wema nenda zako.

Umeme unapokatika huwa kama ni usiku kunakuanga na giza totoro. Mara nyingi utatafuta mshumaa uwashe ama utategemea mwangaza wa simu kufanya shughuli ulikuwa unafanya. Kama ni mchana itabidi umetulia unangoja umeme urudi ama utafute kazi unaweza kuwa unafanya kama hukuwa unategemea umeme. Lakini kama ulikuwa unategea umeme, itabidi ungoje ama utafute generator ndio kazi iendelee mimi kibinafsi kama ni usiku na umeme umepotea na sikuwa na kazi ya kufanya itabidi nilale, kama nilikuwa na kazi, itabidi ningoje umeme urudi mara mingi umeme haupoteangi masaa mingi ikienda mbali, masaa moja ama mbili umeme utakuwa umerudi.

Naam, ndiyo, teknolojia mpya mara mingi hurahisisha kazi ama hufanya kazi kuwa nyepesi mar amingi mi hupendelea kujaribu teknolojia mpya. Ndiposa niwe na uwezo wa kuongeza ubora wa kazi yangu na kuirahisisha kazi.

Ndio kupiga chombo cha muziki hasaa gitaa kupiga mziki hunisaidia kupumzisha akili, kueleza hisia na kuondoa mawazo. Pia hunipa furaha ninapojifunza ala za, ala au wimbo mpya. Njia nzuri ya kujiburudisha na kukuza ubunifu. Maramingi nikiwa wakati wangu wa mapumziko mimi hucheza gitaa.